Asubuhi mara nyingi huwa nakula kifungua kinywa, chepesi, kinachonipa, nguvu ya kuanza siku Kwa kawaida napendelea chai ya rangi au chai ya maziwa ilio moto pamoja na mkate chapati ya mandazi Wakati mwingine nikitaka kitu chenye afya zaidi ula mayai ya kuchemsha au ya ila kukaanga pamoja pamoja na matunda kama ndizi au parachichi.

Ndiyo, huwa napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunifanya nijisikie vizuri na kupumzika hasa asubui au jioni baada ya siku ndefu Maji ya moto hunisaidia kuondoa uchovu mwilini na kunifanya nihisi nimesafishwa vizuri zaidi Pia wakati wa baridi au asubui za mapema maji ya moto hunipa joto na kufanya nianze siku nikiwa na hali ya hali nzuri ya.

Ndoto yangu kubwa ni kufikia mafanikio yatakayo ni ruhusu kuishi maisha yenye utulivu, furaha, na mchango chanya kwa jamii. Natamani kuwa mtu aliyejivunia kazi yake, awe na uwezo wa kusaidia familia yake, na kuwainua wengine wanaohitaji msaada.

Ama, siishi mahali nilipozaliwa, ingawa bado napa heshimu na kulipenda sana kwa sababu ndiko kunakobeba kumbukumbu nyingi, za utotoni na maisha ya awali Nilihama kwa sababu ya masomo, kazi na kutafuta fursa bora ya kujijenga, kuishi mbali na nyumbani kumenisaidia kukua, kujitegemea na kujifunza mambo mapya kuhusu maisha na watu mbali mbali.

Kazi yangu imeleta mafanikio kadhaa ambayo nayaona muhimu sana Kwanza nimefanikiwa kumaliza miradi muhimu kwa wakati jambo ambalo limeongeza ufanisi wa timu na kuthibitisha uwezo wangu wa kupanga vizuri na kushirikiana na wengine Pili pia nimepokea pongezi na utambuzi kutoka kwa wakubwa wangu kwa ubunifu Niliutumia katika kutatua changamoto fulani.

Kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni muhimu sana kwa usalama wa kibinafsi na taarifa zako. Kwanza ninakikisha kuwa na nyuhira angumu na za kipeke kwa kila account. Na mara kwa mara kubadilisha nywila hizo. Pili natumia uthibitisho wa hatua mbili ilikuongeza kinga zaidi.

Ndio, nimewai kufanya yoga mara kadha. Napenda yoga kwa sababu husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuongeza nguvu za mwili na kuboresha uratibu wa viungo. Kila wakati napofanya yoga, napata hisia ya utulivu na umakini zaidi. Jaburi na roho, nisa kuwa akili na mwili zinafanya kazi.

Mwara nyingi nahifadhi data uangu katika semu salama na zinazo hakikisha kuwa na ulinzi wa kutosha Kwanza natumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive kwa sababu zinatoa nafasi kubwa ulinzi mzuri na uafikiaji popote nilipo Pili natunza nakara za badhi ya faili muhimu kwa external drive kama njia ya ziada ikiwa mtandao ha upatikani.

Kawaida napenda aina ya keki ya chokoreti hasa ikiwa yenyne unyevu kidogo na tamu inayotosha bira kuwa tamu sana. Pia napenda keki ambazo zina matunda ndani kama zabibu au ndizi Kwa sababu uongeza radha ya asiri na kuwa na afya kidogo zaidi.

Ili kuweka afya nzuri mimu ufuata utaratibu wa kila siku unajumuisha mambo kadhaa muhimu Kwanza hula chakula chinye lishe bora, kinachujumuisha matunda mboga, proteini na wanga kwa uwiano mzuri Pia inafanya mazoezi ya mwili mara kwa mqra kama kutembea kukimbia au yaga ili kuimarisha nguvu na mzunguko wadamu.

Mafunzo ambayo yamenisidia zaidi kazini ni yale yanayohusiana na usalama wa data na matumizi ya teknolojia mpya Kwani yamenipa ujuzi wa kulinda taarifa muhimu na kutumia programu za kisasa kufanya kazi kwa ufanisi Pia mafunzo ya usimamizi wa muda nakupanga kazi yamenisaidia kuwa na mipangilio mzuri.

Kawaida nilipenda kusoma hata sayansi, sayansi nilisheheni kwa sababu iliniduwasha hamu yangu ya kugundua jinsi mambo yanavyofanya kazi Nilivutiwa sana na majaribio ya mahabara, kugundua mchakato wa kemikali, mitiririko ya nishati na jinsi, viumbe hai vinavyoishi na kushirikiana na mazingira yao.

Kwa kawaida napendelea msimu wa joto kidogo wa kati, kama vile majira ya machipuko au msimu wa kiangazi kwa wastani Kwani unaleta hali nzuri ya hewa, mwangaza wa kutosha na faraja ya kufanya shughuli za nje. Katika msimu huu si baridi sana wala joto kali, hili ilinaweza fanya kazi, mazoezi au kuenda sehemu za nje kwa uraisi.

Kila jioni kabla kulala na nafuata utaratibu, mdogo unaonisa, utulivu na kunisaidia kuamsha mwili na akili wa usingizi mzuri Kwanza na pumzika kidogo baada ya kazi na shughuli za mchana Mara nyingi ni kisimama kitabu au kusikiliza mziki tulivu Kisha najaribu kupanga mambo ya kesho kama ratiba ya kazi, marengo ya siku inayofuata au kuanda vitu muhimu.

Ndio, napenda kula samaki, hasa kwa sababu ni chakura chenye ratha nzuri na faida nyingi kiafya Samaki wana proteini ya kutosha mafuta mazuri ya omega na uwa mwepesi kumeenywa kuliko aina yote ya nyama Pia napenda jinsi samaki ya naweza kupikwa kwa njia mbali mbali kama kukaangwa, kuchoma, kuoka au kupikwa kwa mchuzi kila Kirl mmoja ikiwa na ratha ya maalum.

Kazi ya kushirikiana wengine hufanyika kwa mpangilio unaojumuisha mawasiliano mazuri, uwazi na kushirikiana kwa heshima. Kwanza, ninaanza kwa kuelewa majukumu yangu na yale ya wenzangu ili, kila mtu ajue ni wapi anapaswa kuchangia Kisha tunapanga pamoja mikakati na malengo ya kufanikisha kazi tukihakikisha kila sauti, zinasikiza.

Ndio napenda mchezaji, mwenye mchezaji napenda zaidi wa michezo ni harry kane Asa kwa sababu ni mshambulizi hodari mwenye mbinu za kipekee na kiongozi mzuri wajani kane anajulikana kwa uwezo wake wa kufunga mabao kwa usahihi, kupiga mashuti yenye nguvu na kuongeza, kuongoza timu kwa ali Pia napenda jinsi anavyoshirikiana na wenzake na kuwa mfano wa nidhamu, kujituma na kujitahidi kila mechi.

Napenda kusoma vitabu ya saikolojia hasa zina vinavyohusu fahamu wa akili wa binadamu tabia na mbinu za kuboresha maisha binafsi na ya wengine vitabu hivi hufundisha jinsi watu wanavyofikiria kuhisi na kuchukua maamuzi pia hutoa mbinu za kuthibiti msongo wa mawazo kujenga nidhamu binafsi na kuimarisha uhusiano na.

Ndio, napenda chakula kitamu kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kuridhika wakati wa kula. Chakula kitamu si lazima kiwe hatari kiafya. Napenda ile yenye uwiano mzuri wa ladhaa na virutubisho kama mlo mwenye sukari kidogo chumvi ya kiasi na viungo vinavyongeza ladhaa.

Kazi za dharura kwa utulivu, mpangikio na umakini ili kuhakikisha zinakamilika kwa ufanisi na bila kuchanganya mambo mengine Kwanza nitambue ni kazi gani na ni za dharura na ni zipi zinaeza kusubiri niki tumia kipaumbele cha haraka Kisha uanza kufanya kazi hiyo mara moja.

Kawaida kawaida napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mapya nguvu tofauti na mbinu bora za kutatua changamoto ninapofanya kazi na wenzangu huwa najifunza zaidi na kazi inakwenda haraka kwa ubunifu mkubwa Hata hivyo kuna nyakati ninapopenda kufanya kazi peke yangu hasa pale wanapohitaji umakini mkubwa utulivu au kupanga mawazo kwa ubunifu.

Mchezaji bora wa mpira wa kikabu ni Kobe Bryant Mchezaji bora kwa kuwa anajituma sana na mwenye ujuzi mkubwa wa kucheza na timu na anayachangia ushindi bila kujari sifa binafsi. Ni mtu aliyekuwa, anahimiza wenzake, alijua kupanga mikakati ya michezo na anayelipenda kujifunza kila siku ili kuboresha kiwango chake.

Napenda kujaribu viyakura vipya kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua radha tofauti na kuelewa tamaduni za watu wengine Kira chakura kipya kina huwa na safari ndogo kuanzia harufu rangi ya hadi jinsi kinavyo adaliwa Ninapojaribu kitu kipya na hisi kama na wapa hisia zangu changamoto na kuzipa nafasi ya kupanuka zaidi.

Ndiyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na huru wa kupanga muda wangu vizuri. Napokua nyumbani naweza kuzingatia kazi zangu bila kelele nyingi au masumbuvu safari ndevu za kuenda ofisini. Pia mazingira, nyumbani unifanya nijisikie huru zaidi na inaweza kuchagua sehemu ninayoipenda kufanya kazi.

Ninafanya jitihada kuwasiliana vizuri na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya heshima na ushirikiano. Kila siku tunashirikiana mawazo, tunapanga majukumu na kusaidiana pale ambapo mtu anapohitaji msaada. Napenda kuuliza maswali wakati sielewi kitu baada ya kubashiri. Na pia kushirikisha maoni yangu kwa heshima ili kuimarisha.

Ndio, nimewai kuona bahari, ni moja ya maajabu ambayo sipati kama kuchoka kuyaangalia Mara ya kwanza ilikuwa, uzoefu wa kipekee harufu ya upepo wa bahari, sauti ya mawimbi yakigonga ufukueni na, manthari ya maji yasiyo na mwisho, iliyonifanya nitulie bahari inanifanya nihisi huru kama mawazo yangu yanaweza kusafiri mbali bila mipaka.

Kiongozi mzuri anapswa kuwa na sifa kadha muhimu ambazo zinaofanya awe chachu ya mafanikio kwa timu wa jamii anayongoza Kwanza anafaa kuwa anawaminifu na uwazi ili watu anamuamini na kufuata maamuzi ya kipili awe jasiri wa kuchukua hatua na kufanya maamuzi magumu bila kuogopa changamoto.

Ndiyo nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa ni uzoefu wa kipeke Nilishiriki katika miradi balibali kama kusaidia shule za watoto maskini au kushiriki katika usafi wa jamii kazi ya kujitorea ilinifudisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo na pia ilinisaidia kujenga uwelewa na huruma kuchanga moto zinazo wakabiri wengine.

Ndio, napenda kupika kwa sababu kunanifanya nijieleze kwa ubunifu na kujaribu ladha tofauti. Kupika sio tu kuandaa chakula, bali ni fursa ya kujifunza mbinu mpya, kutumia viungo kwa ustadi na kuunda mchanganyiko unaofaa kwa ladha yangu na ya wengine Napenda kuona furaha ya watu wanapokula chakula naiandaa, hiyo ni motisha kubwa kwangu.

Ninaposhamburia tatizo kazini kwanza naanzia kwa kuelewa tatizo kwa kina. Ninafanya uchunguzi wa sababu msingi kuuliza maswali sahihi na kusanya taarifa zote muhimu Kisha nazingatia suruhisho tofauti, zinazoezekana na kuchambua faida na hasara ya kire moja Baada ya hapo napanga mpango kwa hatua wa kutatua tatizo Nikihakikisha kila mtu anayehusika anaelewa jukumu rake.

Inarida faraja yangu mitandaoni kwa kufuata hatua katha muhimu Kwanza natumia nyuila zenye nguvu na tofauti kwa account mbali mbali Mara nyingi nazibadirisha pili naangalia aina ya tarifa na nazo shiriki kwenye mitandao ya kijamii ili kuepuka kueka mambo ya kibinafsi kupita kiasi Pia natumia uthibitisho wa hatua mbili ili kuongeza usalamu wa account.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lileninayo nihimiza kushirikiana na wenzangu kwa kutumia ujuzi wangu kutatua changamoto napenda kazi zinazohitaji ubunifu kupanga na masiliano kwa sababu zinafanya nijihusishe kikamilifu na mchakato mzima Pia napenda majukumu yanayoniwezesha kuona matokeo ya jitihada zangu maramoja.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kupumzika na kurudisha nguvu baada ya kazi za asubuhi mara nyingi nakula chakula cha mchana kwa utulivu na wakati mwingine ni kufurahia kinywaji cha moto au baridi pia napenda kutumia muda wa kutembea kidogo kuzungumza na wenzangu au kusikiliza mziki ili kupunguza mawazo.

Mara nyingi natumia wifi kwa sababu ni thabiti haraka na haina gharama ya kila mwezi kama data ya simu Napenda wifi hasa ni kifanya kazi kusoma au kutazama video kwani naraisisha uendeshaji bila wasiwasi wakuu Wisha waraka Hata hivi wakati sinia wifi napo au ninapo kuwa kwenye eneo, isio na mtandao napendalea kutumia data ya simu.

Majira ninayoyapenda zaidi nima ni masika kwa sababu huleta mchanganyiko mzuri wa hari ya hewa na uhai wa mazingira Wakati wa masika mvua za mara kwa mara hufanya hewa kuwa safi na baridi na mimea huki uchipua upya jambo linalo lifanya njisikia kama dunia inaanza tena.

Ndiyo, napenda kuimba kwa sababu kuna nipa hisia ya uuru na furaha Hata kama siombi, siimbi, hadharani mara nyingi huimba kuna nisadia kupunguza msongo mawazo na kunifanya nihisi changamfu Wakati mwingine naimba nyimbo zinazo, ninazo zipenda nikua nyumbani au wakati wakufanya kazi ndogo ndogo.

Napendelea viatu ambavyo ni vya starehe na vinavyofaa kwa shughuli mbali mbali Kwa mfano viatu vya mchezo ni bora kwa shughuli za kila siku kwani wanatoa Vinatoa faraja na msaada mzuri kwa mguu Pia napenda viatu vya kashu ambavyo vinaeza kuendana na nguo tofauti tofauti Hivyo inafaa kwa matukio ya kifaa kirafiki au shuleni.

Ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia ya kisasa hasa kwa kwenye programu na maendeleo ya kompyuta Kwani teknolojia inabalidika kwa kasi na ina nafasi kubwa kuboresha maisha Pili ningependa kujifunza ujuzi wa uongozi na usimamizi wa timu ili niweze kushirikiana vizuri na kuongoza kikundi kwa mafanikio.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha baada ya siku yenye shughuli nyingi. Michezo ya video hunisaidia kufikiria kwa haraka, kupanga mikakati na kutumia ubunifu. Napendelea michezo yenye hadithi nzuri, picha nzuri na changamoto zinazohitaji akili kufanya maamuzi mazuri.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa sio rahisi kwa sababu tumekuwa tukitegemea karibu kila siku. Kuishi bila simu, kompyuta au interneti, kungekua, changamoto, lakini pia kungekua nafasi nzuri ya kupumzika, kuunganika zaidi na mazingira na watu waliopo karibu. Ningeweza kutumia siku hiyo kusoma vitabu, kutembea nje. Na kufanya mazoezi au.

Ndio, ninapenda kuvaa saa kwa sababu inanisaidia kufuatilia muda kwa urahisi bila kutegemea simu kila wakati saa pia inaeza kuwa sehemu muhimu ya mtindo na mavazi ikiongeza mwonekano mzuri na nadhifu Mara nyingi napendelea sana saa zilizo rahisi kusomaona zinazo faa shughuli za kila siku.

Ningependa kupata mafunzo yanyohusiana na teknolojia na ujuzi wa kompyuta kama vila programu za ofisi, usimamizi wa data na maendeleo ya programu Kwani haya yatasadia kuongeza ufanisi kazini Pia ningependa mafunzo ya uongozi na usimamizi wa timu ili niweze kushirikiana vizuri na kuongoza wengine kikamilifu Mafunzo ya mawasiliano na utatuzi wa migogoro pia ni muhimu.

Kumbukumbu ya utotoni ni yenye furaha na ya changamoto pia nilikuwa mdogo Nilipenda kucheza na marafiki wa jirani, kushiriki michezo ya nje kama mpira wa mguu na kukimbia kwenye bustani familia yangu ilikuwa muhimu sana na nilifurahia kushirikiana nao kwenye shuguli za nyumbani kama kupika na kufanya kazi za shamba kidogo.

Mimi napendelea kuamka na jua, ingawa wakati mwingine kulala mapema ni muhimu kuamka mapema kuna nipa siku ndefu na, yenye tulivu Kwani kuwa hua na mda, wakupanga shughuli zangu bila haraka hewa ya asubuhi hunifanya nijisikie, mwepesi, mwenye nguvu, au na tayari ukabiria na majukumu ya siku.

Nimewai kuona mandhari nyingi nzuri lakini moja ya kumbukumbu ni jua likichomoza kwenye mlima ukiwa umezungukwa na miti ya kijani na mawingu mepesi Mandhari hi ilinipa hisia ya utulivu na uzuri wa asili na kunifanya moyo wangu ujaze shukrani kwa uzuri wa dunia Pia nimeona mandhari ya baari yenye mawimbu yanayo, yumba yumba na rangi ya buru na samawati zikijanganyika kwenye machweo.

Napenda kucheza na pia kutazama michezo, ingawa mara nyingi napendelea kucheza kwa sababu unisadia kuwa na afya, kupunguza msongo mawazo na kujiburudisha na marafiki. Mchezo kama mipira wa mguu, kukimbia au mchezo ya nyendani hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mchanga mufu, hata hivyo kutazama mchezo pia kuna nifurahisha sana.

Mimi napendelea habari mtandaoni ingawa kusoma gazeti pia kuna faida zake habari mtandaoni zinanipa up-to-date taarifa kwa haraka na kwa urahisi na pia ni raisi kupata vianzo tofauti ili kupata maoni mbalimbali Zaidi ya hayo ninaweza kusoma habari wakati wowote na mahali popote jambo ambalo inafanya iwe raihisi kulingana na ratiba yangu.

Mimi napendelea mfumo wa Android kwa sababu ni rahisi kutumia, unachagua nyingi za kubadirisha na kurekebisha na una ma uwezo mkubwa kuifadhi na kusimamia programu mbali mbali. Pia Android hutowa simu kwa bei na tofauti iyo inafaa ya kwa bajeti tofauti na mara nyingi na sehemu ya kuifadhi data kubwa.

Ningependa kuhimarisha ujuzi wa mawasiliano kwani ni muhimu kwa kushirikiana vizuri na wenzangu kazini na nje ya kazi. Pia ningependa kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda na kupanga ratiba ili niweze kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi na kufanikisha majukumu yangu yote bila msongo wa mawazo.

Ninapendelea kusimamiwa na pia kusimamia kulingana na hali. Kusimamiwa kunanisaidia kujifunza kutoka kwa wale waliobobea, kupata mwongozo sahihi na kuhakikisha nafanya kazi kwa usahihi Hii ni muhimu hasa nikikabiliana na kazi mpya au changamoto sisizoeleweka upande mwingine napenda pia kusimamia kwani kunanipa nafasi ya kuongoza timu kupanga kazi.

Mimi hufanya marafiki wapya kwa njia ya kuwa na tabia nzuri na yenye heshima. Kama vile kukua, kuwa mcheshi kidogo kusikiliza kwa makini na kushirikiana kwa heshima. Pia napenda kuanzisha mazungumzo kwa ujasiri, kuuliza maswali kuhusu watu wengine na kuwaonyesha kwamba nina nia ya kuelewa wao. Kuelewa wao na maisha yao.

Nashamburia mabadiliko kazini kwa kuwa na mtazamo chanya na kuwa tayari kujifunza na napenda kuelewa sababu za mabadiliko na jinsi yanavyoweza kuadhiri kazi yangu na timu. Hii hufanya nipokee mabadiliko kwa urahisi bira hofu Pili, nahitaji kushirikiana na wenzangu na kutoa mawazo au mapendekezo ili mabadiliko yafanikishwe kwa ufanisi.

Muziki ninaoupenda, napenda muziki unaonipa furaha, msisimuko, utulivu, kulingana na hali Kwa mfano napenda muziki wa kisasa wa pop na hip hop, unapo ongeza nguvu na furaha hasa wakati nikiwa na marafiki au nikifanya shughuli Pia napenda muziki wa kiasiri, kwani unanisaidia kuhisi historia na utamaduni wa nchi zetu na mara nyingine unatoa utulivu wa kiasiri.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu yaliyo jengwa kwa heshima upendo na mawasiliano ya kawaida Naitaji, najitahidi kusikiliza ushauri na muongozo wao kwani wana uzoefu mkubwa wa maisha na unao nisa njia sahihi za kufanya maamuzi Pia tunashirikiana katika shughuli mbali mbali za familia kusherehekea matukio muhimu na kusaidia pale panapohitaji.

Napenda kujifunza mambo mwapya kwa kujichunguza mwenyewe na kuuliza maswali Kwanza napenda kusoma vitabu makara na kutazama video zinazohusiana na somo ninayopenda Hili kupata taarifa mpya na kuelewa dana kwa kina Pia napenda kujifunza kwa vitendo kama kufanya majaribiyo mashindano na kazi za vitendo kwa ni kuna saidia kumbuka na kuelewa vizuri zaidi.

Ndiyo, ninapenda kununuwa vitu mitandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na hahitaji kuenda madukani Ninaweza kuringanisha bei kusoma maoni ya weteja na kuchagua bidhaa bora bila haraka na pia kununuwa mitandaoni kunatoa aina nyingi ya bidhaa kuanzia nguo, elektroniki, handi vitu za nyumbani.

Ninaweka Neno siri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufu kubwa wa herufu ndogo na mbali na alama marumu. Ili iwe ngumu kudhaniwa. Pia ninaakikisha Neno siri ni refu via. Angarau herufu kumi na mbili kwani neno fupi ni raisi kufunjwa. Sipendi kutumia Neno siri moja kwa account zote. Mbali kila account i na Neno siri.

Kwa kawaidi sipendi, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa, hasa ikiwa mazungumzo yanaweza kusababisha mabishano au kutoelewana. Siasa mara nyingi huleta hisia kali na watu huwa na mitazamo tofauti kulingana uzoefu wao. Hata hivyo ninapenda kuzungumza kuhusu siasa ikiwa mazungumzo ni ya heshima na ya kujenga na yanahusu maendeleo.

Mimi natumia muda wangu wa bure kwa njia mbalimbali kulingana na hisia na mahitaji ya siku Napenda kusoma vitabu na au makala zinazoongeza, ujuzi na maarifa au kuangalia video za elimu mtandaoni Pia napenda kucheza michezo au kuendesha baisikeli ili kufanya mazoezi na kupumzika wakati mwingine nafurahia kusikiza muziki na kutazama filamu.

Hekima kubwa ambayo nimefunza maishani ni kwamba uvumilivu na bidii huleta matokeo mazuri Mara nyingi mambo mazuri hayatokei mara moja bali yanahitaji muda, juhudi na kusimama imara hata wakati mambo yanakuwa magumu Pia nimejifunza kwamba kuheshimu watu na kuwa kweli kunajenga mahusiano mazuri na kuzalisha amani katika maisha.

Mimi napendelea kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka, rahisi na inafanya niweze kurekebisha makosa bila shida kompyuta pia inanisaidia kupanga maandishi vizuri, kuhifadhi kazi sarama na kufanya ufuataji au marekebisho kwa urahisi, ata hivyo kuandika kwa mkono nako kuna faida zake, kunanifanya kufikiria kwa kina, kumbuka vizuri na wakati mwingine kunareta ubunivu zaidi.

Napenda harufu, safi na tulivu zinazotoa hisia za utulivu na usafi moja ya harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua ikinyesha kwenye ardhi kavu ambayo hunikumbusha utulivu wa siri na hewa safi Pia napenda harufu ya maua kama lavenda ambazo hutuliza akili na kuleta amani harufu ya chakula kipya kinachopikwa hasa mkate kinanipa hisia ya joto la.

Wakati nahitaji msaada kazini nachukua tu ya kwanza ya kuuliza kwa heshima na uwazi. Napenda kumfuata mwezangu au msimamizi ambaye ananielewa, anaielewa kazi hiyo na kueleza changamoto ninayo kutana nayo kwa njia, iliyo wazi. Pia napenda kuonyesha kile nilichokijaribu tayari ili ionekane kuwa hazijakataa tu bila juhudi.

Ndio, ninawafahamu jirani zangu na ninafurahia kuwa na mahusiano nzuri nao Napenda kuwajulia hali mara kwa mara, kuwasalimia na kushirikiana nao katika mambo madogo madogo ya siku kama kusaidiana kubeba vitu wao kutunza mazingira eneo linalo tunaloishi Pia tunapopata nafasi, tunazungumza kuhusu maisha ya kila siku.

Jioni ninapendelea kula chakula chepesi lakini kitamu kinachonipa nguvu na bila kunifanya nihisi uzito mara nyingi napenda kula wali na mboga kwa sababu ni rahisi tumboni na kina radha nzuri waKati mwingine napendelea chakula cha kitoeo kama samaki au kuku kiambatanishe na mboga zilizo chemshwa.

Ndio, napenda kupiga picha kwa sababu inanipa fursa ya iNanipa nafasi ya kuhifadhi kumbukumbu nzuri na kushika moments muhimu maishani. Kupiga picha hunifanya niwe makini zaidi na urembo wa mazingira yanayonizunguka Pia napenda ubunifu unaokuja na kupiga picha kama kuchagua pembe nzuri, mwanga mzuri na kujaribu mtindo tofauti.

Napenda kula mboga mbari mbari ambazo ni zenye ratha, nzuri, na lishe muhimu kwa mfano Napenda spinaji, sukumawiki, mchicha, karoti, pilipili hoho Kwa sababu zinatoa vitamini, madini na nguvu Pia napenda mboga zinazo chemshwa kwa wiano ili kutochoma ratha na kupoteza vitu vizuri.

Ndio ninapenda kuenda pwani sana. Pwani ni pahari pazuri pa kupumzika na kufurahisha asiri. Mvua, mvua hujua pwani utoa hewa wa safi na manthari ya kuvutia. Napenda kucheza mchanga kuogelea katika bahari na kutazama mawimbu ya nayoibuka. Pia pwani ni sehemu mzuri ya kusanyika na familia na marafiki. Kula, samaki, safi na kupata starehe.

Nianze kwa kutambua kazi zangu muhimu na zile zinazoweza kuleta matokeo makubwa kila mwezi napenda naweka malengo yanayoweza kupimika mfano maalum yanayopimika yanayotokeleza yenye maana kwa wakati maalum baada ya hapo na nitaorodhesha hatua ndogo ndogo za kufanikisha kila lengo na kuweka kipaombele kulingana na umuhimu wake.

Mimi najikinga, najua kali kwa njia mbalimbali, kwanza natumia kofia ili kulinda uso wangu na macho pili kua na viatu na nguo zenye mikono mirefu au nyepesi, zinazoruhusu mwanga kupitia lakini kulinda ngozi tatu Napenda kurapisha kwa jua kwenye sehemu zilizo wazi ili kuzuia kuungua.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini ni Microsoft ni moja wapo ya kampuni ninayoeamini Kusababu ni kampuni yenye inayaminika ki teknolojia ubunifu na teknolojia ya mawingu mipango yao ya azure ni inanguvu sana na hutoa suluhisho imara kwa biashara na wateja Kabuni na thamani kubwa na iniendelea kukua Microsoft inawekeza sana katika usalamu wa data na teknolojia ambazo zinaakikisha wataja wanapata ulinzi.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kutembea msituni, kuna nipa fursa ya kuungana na asili, kusikia sauti za ndege na kupumua hewa safi. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuondoa stress ya kila siku. Napenda kuona miti maua na wanyama wapoli kwa mbali. Huku nikifurahia utulivu wa mazingira.

Mimi napata habari kutoka vyanzo mbali mbali vinavyoaminika kwanza napenda kusoma gazeti Magazeti makubwa na ya heshima kama vile The Guardian, BBC na Reuters kwani yanatoa taarifa za haraka na sahihi pia Napitia tovuti za habari zinazojulikana nchini na kimataifa Mara nyingine napata taarifa kupitia programu za habari kwenye simu kama BBC News.

Wakati wa mzongo msongo wa ma kazi, mimi huchukua hatua kadhaa ili kuthibiti stress na kubaki na nguvu. Kwanza napumzika kwa sekunde chache au dakika chache ni kutumia pumzi kwa kina ili kupunguza mvutano mwilini Pia najaribu kupanga kazi zangu kwa kipau mbele na kufanya moja kwa moja yale ya muhimu zaidi kwanza. Mara nyingine hufanya mazoezi madogo madogo.

Nimejaribu vyakula kadhaa vya vigeni, ya kigeni, lakini kile nachokipenda sana ni sushi kutoka Japani Napenda jinsi mchanganyiko wa samaki safi mchele na seaweed una viunda, radha ya kipekee na yenye usawa Pia nimejaribu pizza ya kiitaria, kitariano ambako mchanganyiko wa vigeni Wajibini nyanya na viungo vingine unatoa radha tamu na kuvutia.

Ndio, napenda hesabu kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa mantiki na kutatua matatizo kwa urahisi. Hesabu hunifanya nijifunze uvumilivu na umakini kwani kila swali linahitaji hatua sahihi ili kupata jibu. Pia napenda jinsi inavyoweza kutumika katika maisha ya kila siku kama kupanga bajeti kufanya maamuzi au hata kupanga mda.

Mimi napendelea upepo wa asali kuliko ac upepo unifanya nijisikie hulu na kunipa hewa safi bila baridi au kali au kavu mwingi kama wakati mwigine hutokea kwenye ac upepo wa nje uleta hisia nzuri ya utolevu na unisaidia kuondoa joto bila garama kubwa.

Mimi natumia simu kwa njia iliopangwa ili kusaidia kazi zangu na maisha ya kila siku Kwanza napenda kuitumia kufanya mawasiliano na familia, marafiki na wenzangu kazini kupitia simu Pia napenda kuitumia kufanya kazi na kujifunza kama kusoma habari kuangalia masoma au kutumia programu.

Changamoto ninazo kutano nazo kazini ni nyingi lakini kubwa zaidi ni msongamano wa kazi na wakati mfupi wa kukamilisha majukumu wakati mwingine kazi nyingi hupita, muda uliopangwa na kunalazimisha kupanga upya au kufanya kazi ya haraka zaidi Pia ya mara nyingine kuelewana na wenzangu ama mabadiliko ya gafla katika mipangilio ya kazi huleta changamato.

Mimi na pendelea mahali pa kimia kuliko kelele. Kimia hunisaidia kuzingatia kazi zangu, vizuri kusoma au kutafakali bila usumbuvu. Pia kimi huleta hisia ya utulivu na hutoa nafasi ya kupumzika kisayikorojia. Mahali pa kelele mara nyingi husababishe uchovu wa akili na kushindwa kuzingatia vizuri hasa pale nina pohitaji kuzingatia au kufanya maamuzi.

Ndiyo, ndiyo, napenda kunywa maziwa maziwa hutoa nguvu na virurubutisho muhimu kama kasiamu na proteini vinavyo saidia afya ya mifupa na misuri Napenda kunywa maziwa kama kinywaji cha asubui au ama kuziunganisha na chai au kahawa Pia, mara nyingine napenda kutumia maziwa kwenye mlo kama vipondo vya mchanganyiko.

Napenda nyama ya kuku. Kuku ni laini rahisi kuiva na inaweza kupikwa kwa njia nyingi tofauti, kukaanga, kuchemshwa huku huku. Napenda ladha yake na ni jinsi na jinsi inavyoongeza. Proteini mwilini bila kuwa zito sana. Pia nyama ya kuku ni rahisi kufuata lishe yenye afya na inaeza, kuunganisha na mboga.

Mimi napenda rangi ya buruu nyepesi kwa ukuta wa chumba Rangi hii utoa utulivu na amani na husidia kupumzika baanda ya siku refu Pia buruu nyepesi hutoa mwanga mzuri ndani ya chumba bira kufanya iwe giza uu kuchosha macho Mara nyingine napenda mchanganyiko wa rangi nyepesi kama kijani.

Wakati umeme unapokatika, mimi huchukua hatua kadha kwanza, ninaweza hata njia za dharura pale, inapowezekana ili kuendeleza baadhi ya vifaa muhimu, Pia, napenda kutumia muda huu kupumzika kidogo au kufanya shughuli zisizo zakiteknolojia kama kusoma kitabu, kupanga mambo, kuzungumza na familia.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu, lakini kile nachopenda zaidi ni kutembea pamoja au kuenda pwani, ili kufurahisha, kufurahia asiri, na kuzungumza kwa amani. Napenda kukula pamoja na ukishiriki mlo wa kifamilia kwani, inakuwa njia nzuri ya kufurahia muda pamoja. Mara nyingine, tunapenda kucheza michezo ya kibiashara, mchezo wa kuburudisha au kuangalia sinema pamoja.

Kila siku mimi hupendelea kutumia basi na au daladala kama njia ya usafiri hasa kwa safari za karibu, ndani na ya jiji ni raisi ya garama na ya garama nafuu inaeza Inanifanya niwe na muda kupumzika kusoma wakati nikienda kazini Mara nyingine nikihitaji haraka au safari ya mbali napenda kutumia gari binafsi.

Kuhusu tathmini za kazi mimi najihisi nzuri na motisha kwani zinanipa fursa ya kujua ni maeneo gani ninafanikiwa au ni vipengele gani nahitaji kuboresha Tathmini husaidia kuonyesha jitihada zangu na kunipa mwongozo wa kuboresha ujuzi wangu na utendaji.

Napendelea kunyoa ndevu, kunyoa kunanipa hisia ya usafi na utolevu na hunifanya nijisikie freshi kila siku. Pia kunyoa hufanya uso wangu uonekane safi na mzuri na unasaidia kuzuia uchafu au jasho kujaa kwenye ndevu Hata hivyo katika baadhi ya hali ya kawaida ama sherehe unaweza kuwa na ndevu fupi.

Nina kumbukumbu nyingi nzuri za shule kwanza napenda kumbukumbu kukumbuka wakati wa kucheza na marafiki kwenye mapumziko kucheka pamoja kushirikiana katika michezo ya shule. Pia anakumbuka masomo yenye changamoto pale, walimu walipotoa, mafunzo makali ambayo ilinifundisha uvumilivu nidhanu na mbinu za kufikiria kwa mantiki.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali lakini nina ninayopendelea zaidi ni mbwa na paka Paka ni watiifu, mbwa ni watiifu wanaleta furaha na hisia ya za usalama. Ni rafiki wa karibu wa familia. Paka ni wapole wakiwa na tabia za kupumzika karibu na watu na watu tulivu na furaha.

Mimi ninatumia kompita zaidi kufanya kazi na kujifunza kwa mfano kutoa fursa ya kuandika reporti kuandaa taarifa na kutafuta kutafuta habari na kutumia programu za kierimu au kazi Pia napenda kutumia kompita kufanya mawasiliano kupitia barua pepe Programu za ujumbe au mkutano wa video.

Kupenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu hunipa nafasi ya kupumua ya hewa safi, kutulia, kima wazo na kupata mazoezi mepesi bila gharama. Pia kuna saidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia huru na mchanga mfu. Mara nyingi kutembea kuna niwezesha kufikiri vizuri za ili kupanga siku yangu wa kufurahisha mazingira ya nje. Kufurahia.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi huchukua hatua kadhaa. Kwanza napanga kazi yangu, zangu kwa kipaumbele nikiweka zile muhimu zaidi kwanza. Kisha navaa ratiba ya kila siku ili nijue ni muda gani unapaswa kutumika kwa kazi ile. Pia kuchukua muda kwa kupumzika kidogo ili kuepuka uchofu na kushindwa kuzingatia. Mara nyingine napunguza kusumbuliwa na vitu visivyo la vya lazima.

Kufanya kazi na timu ya mbali Mimi huchukua hatua kadha ili kuhakikisha mawasiriano na ufanizi vinakuwa mbora Kwanza tunatumia zana za mitandao kama baruapepe au video call au programu za mashirikiano ili kuwasiriana mara Kwa mara piri tunaweka ratiba ya kazi na marengo wazi iri Kira mtu ajue majukumu yake na tarehe za mwisho.

Ndiyo, napenda kukimbia. Kukimbia unipa nguvu na unisadia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili kiwa changamufu. Pia ni njia rahisi ya kufanya mazoezi bila vifaa vingi. Unaitaji viatu vizuri tu na njia salama. Mara nyingi nakimbia asubuhi ili kuanza siku nikiwa na nguvu na mawazo safi.

Heri kushughulikia udhaifu wangu kazini Mimi huchukua hatua kadha Kwanza naujua udhaifu wangu wazi wazi kwa kuangalia maeneo ambayo nahitajia kuboreshwa kisha najiwekea malengo madogo ya kujifunza na kwa kufanya mazoezi ya ujuzi fulani au kutafuta taarifa zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hunipa na hamasa ya kujifunza mambo mapya na kuwa najinsi na zinavyo kurahisisha kazi au kuboresha maisha ya kila siku. Napenda kujaribu vifa vipya vya programu pia huduma za kidigitali ambazo, zinawaongeza ufanisi, kazini na kuwaongeza ubunifu.

Chakula cha jadi ni nacho kipenda sana ni ugari na samaki wa kukaanga Napenda ugari kwa sababu ni chakura kizuri kinacho nipa nguvu na ni msingi kwa mro mingi ya asiri Samaki wa kukaanga hutoa latha tamu na, huchanganyika, vizuri na mboga za majani Pia napenda chakura hiki kwa sababu kina uhusiana na tamaduni na mira zetu na mara nyingi kina pikwa kwa upendo na umoja wa familia.

Mim hufuata timu ya Simba SC Napenda hii timu kwa sababu ina historia nzuri inacheza kwa ustadi na inatoa shauku kubwa kwa mashabiki wake pia Napenda jinsi wachezaji wanavyoshirikiana na jinsi timu inavyopigania ushindi kila mechi kuangalia mechi zao kunanipa furaha msisimko na hisia za shikamano na wapenzi wa mchezo.

Ndiyo, nina ndege wa nyumba wa kufugwa nyumbani. Ninapenda ndege hizi kwa sababu hunipa furaha. Tulivu nahisia ya utu. Tulivu ndani ya nyumba. Ndege hunifanya nizunguke, ku nifurahie sauti zao nzuri na rangi zao za kuvutia. Pia, kufuga ndege kunanifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Kwani ni lazima nipatie chakula maji usafi wa kike za ndege.

Napenda kuchora na kupaka rangi kwa pamoja. Hii hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kutoa hisia zangu kwa njia ya picha na rangi. Napenda kupaka rangi kwa utulivu kwani hufanya nijisikie amani na kuondoa stress. Pia kuchora kunanifudisha uvumilivu, umakini na mbinu za kupanga Kwani kila mstari ina rangi ni muhimu.

Mimi ninatumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na shughuli ninazozifanya. Kwanza napenda kutumia programu za mawasiliano kama WhatsApp Kwani zinasaidia kuwasiliana na wenzangu, familia na marafiki haraka. Pia napenda kutumia programu za elimu na kazi kama Google Docs, Microsoft word kufanya, ambazo hufanya maandalizi na ripoti na hesabu kuwa rahisi.

Mimi hupiga picha mara kadha kwa wiki kulingana mazingira na matukio. Mara nyingi napenda kupiga picha wakati wa safari za asiri kutembea pwani kunye haplaya za familia na marafiki kwani ufanya kumbukumbu ziwe hai. Pia napiga picha kwa kujifunza uku burudani kama mafunzo uchoraji, mandhari ya wanyama.

Kazi ninayo dhamini zaidi ni ile inayehusiana na kufundisha au kusaidia wengine kujifunza. Napenda kazi kwa sababu hutoa fursa ya kubadirisha maarifa, kukuza ujuzi wa wengine na kuona mendeleo yao kwa wakati. Pia kazi hunifundisha uvumilivu, nidhani na ustadi wa mawasiriano. Jambo linalongeza ufanisi wa binafsi.

Mazingira ya kazi hufanya kuwa manzuri ambapo, kuna ushirikiano mzuri na heshima kati ya wafanyi kazi. Wakati kila mtu anahusiana kwa heshima, kushirikiana na kusaidiana kazi inakuwa rahisi na yenye furaha. Pia mazingira yenye mpangilio mazuri, usafi na mwanga wa kutosha huchangia kuwa na nidhamu na ufanisi.

Mimi hufuata mfereji wa National Geographic Napenda kwa sababu unatoe elimu juu ya usasiri, manyama, sayansi na mazingira ya dunia Pia kuna kipindi kizuri cha dokumentari zinazofundisha kuhusu historia tamaduni mbarimbali na teknoloji ya mfereji hunisaidia kupanua maarifa yangu kuhamasisha ubunifu na kunipa burudani yenye maana.

Kwa kawaida nalala masaa saba hadi nane kwa usiku Hii inatosha kunipa usingizi wa kutosha nguvu za kuamuka freshi na akili huwa makini siku zima Kwa siku za kazi au shure napenda kulala mapema ili kuhakikisha mwili na akili yangu vina pumziko sahihi.

Ndio, napenda kucheza na watoto, watoto wanafuraha ya kipekee nguvu za kupendeza na hujenga mazingira ya kucheka na mshikamano. Napenda kushirikiana nao katika michezo ya kuburudisha, kusoma pamoja au kufundisha mambo madogo kwa njia ya kufurahisha. Pia kucheza na watoto hufundisha uvumilivu, ubunifu na ujasiri kwani mara nyingi wanahitaji muongozo na mshikamano. Karibu.

Ndiyo, nimewai kujifunza gitaa. Ninapenda gitaaa kwa sababu ni chombo cha mziki, chenye sauti tamu na kinasadia kuonyesha hisia kwa njia ya mziki. Wakati kwa kujifunza nili, nili jifunza misingi ya kupiga nyuzi, midundo ya msingi na kuunganishwa kwa mikono na midundo ya nyuzi.

Likizo yangu ya ndoto ingekua kuenda Zanzibar Ningependa kutembea fuu kwenye zenye mchanga mweupe ya kuogelea katika maji ya buluu wazi na kufurahia manthari tulivu ya bahari Pia ningependa kutembelea Stone Town kujifunza historia yake na kuonja vyakula vya siri kama biriani na samaki wa kupikwa kimatamaduni.

Shughuli zangu za wekendi huwa mchanganyiko wa kupumzika na burunani Kwanza napenda kutumia muda kutembelea familia au marafiki kushirikiana na kufurahia chakula pamoja Pia mara nyingine napenda kutembea au kuenda pwani kufurahia hewa safi na asili Napenda pia kutumia muda kusoma vitabu, kuchora na kupaka rangi jambo linalonipa utulivu na starehe.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi huchukua hatua ya kustarehe na kuthibiti hisia zangu kwanza Kwanza nasikiliza upande wa pili kwa makini ili kuelewa hoja yao na sababu ya mgogoro Kisha huchukua muda na kuzungumza kwa heshima na kwa utulivu bila kuamasisha hasira Mara nyingine napenda kutumia mkutano ya suruhisho au kupende ili kupata suluhisho linalofaa pande zote.

Dio, ninapenda kucheza michezo ya ubao. Michezo hii nisedia kufikiri, kwa umakini, kupanga binu, na kutumia ubongo kwa njia kufurahisha. Napenda michezo kama chess, draft na scramble, kwani inajengo bunifu, makini na ustadi wa kufanya maamuzi. Pia ukicheza na marafiki na familia hureta ushirikiano na furaha na vicheko mara nyingi ku huwa njia nzuri ya kutumia mda wa jioni.

Kwa mimi kuwanisha kazi na maisha ya kibinafsi kunahitaji mpangirio, makini na kipaumbele Kwanza napanga ratiba yangu kwa kuhakikisha nina muda wa kutosha kwa familia, marafiki na mapumziko binafsi Pia najifunza kusema hapana kwa shughuli sizizo za razima ili kuepuka msongomano wa kazi.

Mimi napenda zote mbili lakini kama ningebaini napendelea kusoma kwanza kusoma kunanipa maarifa mapya kuna panua mtazama wangu na kuna saidia kili yangu kufanya kazi kubunivu zaidi Kupande mwingine kuandika kuna nisaidia kueleza mawazo yangu kushiriki isia na kuimalishe uwelewa wangu Wakile ni mesoma.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulikuwa wakati nilishiriki kwenye mradi wa kujitolea kwa jamii ambapo, tulisaidia shule za watoto maskini kupata. Vifaa vya elimu, nilishangazwa na furaha na shauku ya watoto walipokuwa, wakipokea vitabu na vifaa vya kujifunzia. Picha ya uso wao venye tabasamu ilibaki ndani yangu.

Wakati wajua kali napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie mwepesi na kustarehe mara nyingi napendelea kukaa sehemu yenye kivuli au upepo mwanana na au kutembea kidogo asubuhi kabla joto halijapanda sana pia napenda kunywa vinywaji baridi kama maji na juisi ili kupunguza joto ya kubaki ya.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga ratiba yangu ya kila siku ili kujumuisha, muda wa kazi kupumzika na kujitunza, kisaikolojia na kiafya. Kila subuhi napanga malengo madogo na makubwa ya siku hiyo na jioni huwa na muda wa kutafakari na kupumzika. Zoea hili limekubaliana sana na maisha yangu kwani hunisaidia kuwa na nidhamu kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha ninaendelea kujifunza na.

Kustadi muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko na kwa uwezo na kwa mawasiliano kupanga na kutatua matatizo nahitaji kuwa na umakini mkubwa kwa kufuatilia majukumu, kufanya maamuzi kwa pata na kushirikia na vizuri na watu wengine Pia nidhamu na uwezo kujisaa, simamia ni muhimu ilikuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora.

Na sasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana mahitaji na maendeleo ya teknolojia Kwa kawaida najaribu kuhakikisha programu na mfumo wa simu au kompyuta yangu na sasishwa angalau mara moja kwa mwezi ili kuondoa hitilafu na kuongeza ufanisi vifaa kubwa kama kompyuta au simu Hupitiwa ukaguzi wa kina kila mwaka au kila baada ya miaka michache kulingana jinsi inavyotumika.

Mimini mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga mambo yangu mapema ili ni sikilizane na muda Hua naweka alarmu na ratiba ili kuha kikisha na nafika mahali na pohitajika bila kuchelewa Hata hivyo, kuna nyakati chache ambazo naweza kuchelewa kutokana na sababu Sizaweza kuwepukika, lakini kwa kawaida hua na jitahidi kuwa na makini na muda.

Wakati wa likizo na jistawisha kwa kupanga shugurlli zinazo nifanya nipumzike na pia nijifunze mambo mapya Mara nyingi na panga safari ya kifamilia au marafiki kwenda mmeji au mayeneo ya kitarii au kushiriki kwenye michezo na burudani za nje Pia napenda kutumia muda kusama vitabu kujifunza ujuzi mpya mtandaoni au kufanya mazoezi ya mwili kama kukimbia.

Ninachaji kifaa changu kwa mara moja hadi mbili kwa siku kulingana na matumizi. Kwa kawaida kama nitakuwa nikikitumia sana kwa mawasiliano mitandao ya kijamii au kuangalia video napswa kuchaji mara mbili ili kuhakikisha nafanya kazi muda wote wa mchana. Wakati mwingine ikiwa matumizi ni mepesi kuchaji mara moja asubuhi inatosha.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzisha akili na kuji songeza karibu na mazingira ya asili kupanda milima hunipa nafasi ya kuona mandhari mazuri, hewa, safi na kufurahia utulivu ambao siupati kila siku. Pia ni mazoezi mazuri kwa mwili kwani kunasaidia kuongeza nguvu, ustaimilifu na afya kwa ujumla.

Wakati wa baridi kali napenda kukaa ndani ya nyumba huku nikijirinda na joto Mara nyingi navaa nguo nzito, sweta, na socks ndevu, hiri nisiwe baridi, napenda pia kunywa vinywaji vya moto kama chai au kakao Huku nikisoma kitabu kuangalia vitabu au kufanya kazi ndogo za nyumbani.

Mimi na huenda hospitalini mara chache sana kwa mwaka. Zaudi ya mara mbiri tu isipokuwa kuna sababu maarmu kama uchunguzi wa afya au tatizo ya haraka. Kawaida napanga vizuizi za afya kama vipimo za kawaida. Ili baanda ya miezi sita huu mwaka mara nyingine naenda hospitali ikiwa kuna daliri sizizo za kawaida au ugonjwa.

Ndio, napenda kufuata matukio ya kimataifa ili kuwa na ufahamu wa mambo yanayotokea duniani mara kwa mara Mara kujua kuhusu siasa, mabadiliko ya hali ya hewa, teknolojia, michezo, na tamaduni tofauti kufuatilia matukio haya nanisaidia kuelewa dunia kwa upana Zaidi kuzungumza kwa ufasaha na wengine na kupanga maamuzi yangu vizuri.